Kwangu mimi, kuboresha michakato ya kazi ni jambo muhimu sana kwa sababu ndilo ninaloamua kama kazi inafanyika kwa ufanisi, kwa wakati na kwa matokeo bora. Mimi ninaamini kuwa kuboresha michakato ya kazi, kunaitaji mtu kuwa tayari kujithmini, kujifunza, kubadilika, kulingana na mazingira ya kazi. Kwanza kabisa, mimi huanza kwa kujithmini. Ujiuliza maswali kama ni hatua zipi za kazi yangu, zinachukua muda mwingi kuliko inavyopaswa, ni wapi nakutana na changamoto au makosa mara kwa mara kwa mfano. Kama ninaona narudia kufanya marekebisho yale yale kwenye kazi fulani, kwangu hio ni ishara kwamba mchakato niliouzoea hauko sawa. Kujithmini unisaidia kutambua sehemu zdhaifu na kuanza na kuanza kuzifanya kazi. Pili ninaweka mipango na vipaumbele wazi. Mimi ninaamini kuwa kazi nyingi huchukua mda mrefu si kwa sababu ni ngumu bali kwa sababu hazijapangwa vizuri. Kwanza kugawa kazi kubwa katika hatua ndogo ndogo. Unifanya nione mwenye mwelekeo wa kazi kwa uraisi zaidi. Kwa mfano, badala ya kusema nifanye mradi mzima leo uwa napanga sehemu fulani kwa wakati maalum. Jambo linalonisaidia kufanya kazi kwa umakini bila msongo wa mawazo. Pia, natumia mbinu na zana, zinazo raisisha kazi. Katika uzoefu wangu, kutumia teknolojia au mbinu mpya huokoa mudaa na nguvu nyingi. Kwa mfano, bala ya kufanya mambo yote kwa mkono, ninaeza kutumia programu ama mfumo unaoraisisha uhifadhi wa taarifa, mawasiliano, au hufuatiliaji wa kazi. Kwangu kujifunza kutumia zana hizi ni sehemu ya kuboresha chakato wa kazi hata kama mwanzo unaonekana ni changamoto. Pia, dhana ya nne, naamini katika kujifunza kutokana na maoni ama uzoefu wa wengine. Mimi upenda kusikiliza ushauri ama marejesho kutoka kwa watu ninaofanya nao kazi, pia watu waliofanya kazi ninayofanya. Wakati mwingine, mtu mwingine anaeza kuwa na tatizo au suluisho ambalo mimi sikuliona. Kwa mfano, maoni ya wafanyikazi wenzangu yanaweza kunisaidia kubadilisha namna ninavyotekeleza kazi atimae kufanya mchakato kuwa raisi na wenye matokeo bora. Kwa ujumla, mimi uboresha mchakato ya kazi kwa kufanya dhamini endelevu. Baada ya kubadilisha mbinu au mfumo fulani, hujiangalia kama kweli umeleta matokeo chanya. Kwangu, kuboresha michakato ya kazi si tukio la mara moja bali ni mchakato unaoendelea. Ninaamini kuwa kwa kufanya maboresho madogo madogo kila mara. Kazi huwa bora zaidi, inanifanisi kuongezeka, na hata kuridhika kwangu binafsi katika kazi ninaomariki, na pia kazi huimarika.

Saa hivi, ni asubuhi na wazozuli ni lilo nalo kwangu mwenyewe ni kuanza siku kwa utulivu na mwelekeo ulio wazi. Bala ya haraka na msongo wa mawazo, mimi ninamini kua namna ninavyoanza siku inanguvu kubwa na ya kuamua hali ya siku nzima na nataka kwangu iwe nzuri na, yenye siya kuchosha sana. Kwanza, ntaka kujitenga kidogo na kelele. Kwangu, hii inaweza kuwa dakika chache za kukaa kimya, kufikiria malengo yangu ya siku, au ata kushukuru kwa uhai, na nafasi ni leo nayo siku ya leo. Nimegundua kuwa nikianza siku nikiwa na shukrani na utulivu kwa akili, ninafanya maamuzi bora zaidi na nnakua na uvumiliwu katika changamoto zinazo jitokeza, kwa siku. Pili lazu langu ni kujiuliza swali raisi, lakini lenye nguvu. Ambalo ni kama leo, ni jambo gani muhimu nitakalokuanafanya? Kwangu, swali hili hunisaidia kuwepuka kufanya mambo mengi yasiyo ya natija. Kwa mfano, badala ya kujisumbua na kazi ndogo ndogo zisizo na muhimu, ninaelekeza nguvu zangu kwenye juko moja, kuu, linalo leta matokeo halisi. Tatu, ningependa kuanza siku kwa hatua ndogo ya kujijenga. Mimi ninaamini maendeleo makubwa uanza na hatua ndogo. Hii inaeza kuwa hili kwa kwanza na hii kazi ninayofanya saivi. Na kupanga ratiba ya siku, kwa uangalifu. Pia, baadae, ninapanga kufanya mazoezi, mepesi ya mwili. Kwangu hatua hizi hunipa hisia ya mafanikio mapema na kunipa motisha ya kuenda na siku. Na, ninaona ni muhimu kuwa na mtazamo wa huru kwa nafsi yangu na kwa wengine. Asubui ni mwanzo mpya na kwangu, nafsi ya kuacha makosa ya jana. Haa, mimi najikumbusha kuwa siki la siku nitapanga kikamilifu. Lakini ninajitahidi kufanya bora katri ninavyoweza. Mtazamo huu, unanisaidia kuwa mtulivu na mwenye subira katika kazi na, mahusiano. Kwa ujumla wazo langu zuri, kwa siku ya leo ni kuanza siku na kwa maksudi. Nikiwa nimetulia, nikiwa na lengo moja kuu, ni kichukua hatua dogu ya kujiemarisha na kuwa na moyo mwenye ukumilivu. Ninamini kuwa nikifanya hivyo, hata kama siku haitakua kamilifu, itakuwa ya maana, na itaniendeleza hatua moja mbele.

Kwangu mimi ndio napenda kukimbia. Kupenda kukimbia. Unapenda kukimbia katika maeneo yaliyofungwa that is indoor running. Kunategemea sana hali iliopo na lengo linalo nililonalo kwa siku husika. Mimi siezi kusema napenda sana kukimbia kwenye sehemu zilizofungwa kuliko nje. Lakini ninaona kuwa faida zake ambazo haziezi puuzwa ni mingi. Kwanza kabisa napenda kukimbia sehemu zilizofungwa kwa sababu ya utulivu na uthibiti wa mazingira. Ndani ya jengo au ukumbi, mimi huwa sina wasiwasi ya mvua, jua kali, vumbi au kelele nyingi za barabarani, pia kupatana na magari ama watu wanaoendesha pikipiki ama baiskeli. Hii hunisaidia kuzingatia mwili wangu pumzi zangu na mwendo ninaofanya na pia sina hofu ya kuhusika katika ajali. Kwa mfano nikikimbia kwenye trend mill. Ninaeza kuthibiti kazi kasi na muda wa kwa usahihi. Jambo linalonifanya nijue vizuri maendeleo yangu ya mazoezi ya pili ni kwa sababu ya usalama. Hili ni jambo muhimu sana. Kukimbia simu zilizofungwa hunipa amani ya moyo hasa pale ambapo mazingira ya nje yanaweza kuwa na hatari kama magari, pia wanyama, wanao tembea barabarani watu wasiokuwa na nia njema, pikipiki, gari na watu wanaoendesha baiskeli ama watu kwa ujumla mimi binafsi nahisi huru zaidi kukimbia bila hofu jambo ambalo linanifanya nifurahie zoezi. Zoezi lenyewe badala ya kuwa na mawazo mengi pembeni. Kwa sababu unapokimbia nje lazima uanze. Unacho kinachokukumba Next. Hata hivyo, ninakiri kuwa wakati mwingine kukosa msisimko wa asili. Kwangu kukimbia ndani ya eneo lilofungwa kunaeza chosha kidogo kwa sababu mandhari kubaki ile ile. Tofauti na kukimbia nje ambako naona miti, anga na watu mbali mbali. Kukimbia ndani ya jengo ama indoor running hunifanya nahitaji mbinu ya kujipa motisha kama kusikiza muziki au kueka lengo maalum, la muda au umbali. Hata hivyo, ninakoenda kufanya zoezi, kuna mira. Ambao unaeza angalia nje uone magari, jambo ambalo huwa linanisaidia sana na kunipa motisha au kunisikia niko nje. Kwa ujumla napenda kukimbia kwenye maeneo yaliyofungwa pale ninapohitajika kwa sababu ya uthibiti, usalama na urahisi. Lakini na naamini kuwa nje ni inasisimua zaidi. Ninaamini pia ya hii ni njia bora ya ni bora kuchanganya. Wakati mwingine kukimbia ndani kwa nidhamu yana malengo na wakati mwingine kukimbia nje kwa uhuru hufurahisha na kufurahia mazingira ni vyema. Kwangu, jambo la muhimu zaidi ni mahali ninapokimbia, si mahali ambapo ninakimbilia. Bali, ni kufanya mazoezi kwa uthibiti na kwa moyo wa kujijali.

Kwangu mimi nimeenda sehemu mbali mbali. Nimewahi kusafiri katika maeneo ambayo kwangu ni mazuri na ya kukumbuka sana. Hasa Mlima Kenya, Diani, Kisii na Kisumu. Kila sehemu ina upekee wake na kila safari imenipa hisia na mafunzo tofauti. Kulingana na mazingira na watu nilio kutana nao. Kwa kabisa, Mlima Kenya ni moja ya maeneo yaliyoniacha, ni kiwa na. Mishangao makubwa. Mimi binafsi napenda sana mazingira ya baridi kijani kibichi na yenye utulivu. Na Mlima Kenya unatoa vyote hivyo. Kwangu hewa safi mandhari ya mlima, misitu na mito, ahh hunipa amani ya moyo nilihisi kama niko mbali na. Kii na pilkapilka za maisha ya kila siku pia nilijifunza kuthamini zaidi mazingira na ya asili na umuhimu wa kuyaifadhi kwa sababu uzuri wake haweze kulinganishwa na kitu kingine chochote. Pia Diani ni sehemu ambayo kwangu iliwacha mapumziko yana furaha. Diani ni moja ya fukwe ya nzuri zaidi Afrika mashariki. Ahh. Kuna mchanga mwupe, maji ya bluu na upepo mwanana ambao ulinifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Nilifurahia kuona jinsi maisha ya watu wa pwani yaliyotulivu lakini yenye uhai. Kwangu Diani ilinifunza kujua kupumzika na kujipa muda na kufurahia matunda ya kazi badala ya kuishi maisha ya kukimbizana kila siku. Kisii, binafsi nilivutiwa sana na rutuba na ardhi ya kijani kinachonekana kila upande. Kwangu ni mfano wa eneo ambalo linalonyesha nguvu ya kilimo na juhudi za watu wake. Niliona mashamba ya ndizi, chai na mazao mingi yakistawi vizuri. Jambo lililonifanya nione thamana ya kufanya kazi kwa bidii na kutumia vyema rasilimali tulizonazo. Pia watu walinipa hisia ya ukarimu na mshikamano kitu ambacho kwangu ni chathamana sana katika safari yoyote. Kisumu iliniacha na mtazamo wa kipekee kuhusu maisha ya karibu na maji. Nilifurahia sana ukaribu wa ziwa Victoria, machweo ya jua na shughuli ya wavuvi. Kwangu Kisumu ina mchanganyiko mzuri wa maisha ya mji na utulivu wa asili. Nilipata nafasi ya kufikiria kuhusu jinsi maji yanayokuwa chanzo cha riziki, utamaduni na maisha ya watu wengi. Hisia hii ilinifanya nione jinsi mazingira yanavyounda watu na tabia za jamii. Ahh. Kwa ujumla, kila mahali niliposafiri paliniachia kumbukumbu na mafunzo tofauti. Ninaamini kusafiri si kuona mandhari mpya tu, bali ni kujifunza, kupanua mawazo na kujielewa zaidi. Kwa mfano Mlima Kenya ulinipa utulivu, Diani, furaha, Kisii, mafundisho na Kisumu, niliona uzuri wa maisha na yanayoendana na maisha asili. Safari hizi zimenifanya nione thamana ya nchi yetu na utofauti wake na kunieka tayari kusafiri zaidi. Pale panapo, pale ninapata nafasi.

Kwangu mimi ninapo ulizwa napenda nini kuhusu shirika langu. Jambu linalo nijia akilini kwanza ni mazingira. Ninayo kuwa nao. Na maadili. Yanayo. Yanayo ongoza shirika hilo. Kwangu mimi shirika si jengo wala jina tu. Bali ni watu utamaduni na namna wanavyo. Nifanya nijisikie kwa sehemu ya kitu. Chenye maana. Mimi ninaamini kuwa nikifanya kazi mahali, ninapo hisi kuthaminiwa, pasi hata changamoto zikiwa rahisi, ninaeza kubaliana nazo. Kwanza, ninapenda mshikamano na ushirikiano uliopo katika shirika langu. Kwangu kufanya kazi na watu wanao saidiana, kusikilizana na kuheshimiana ni jambo la dhamani sana. Nimegundua kuwa katika shirika langu siki la mtu anajali cheochake. Bali wengi wakotayari kusaidiana pale inapohitajika. Hii hunipa moyo na wakufanya kazi kwa bidii zaidi kwa sababu najua sipo peke yangu na mafanikio yanayo patikana ni ya pamoja na yalio fanywa na watu kathaa. Pili ninapenda namna shirika langu linavyo dhamini maoni na mchango wa mtu binafsi. Mimi binafsi najisikia huru kutoa maoni yangu hatakama ni tofauti na ya wengine. Kwangu kusikilizwa hunifanya nijiskie mwenye dhamani na kunipa motisha ya kufikiria kwa kina zaidi. Kwa mfano pale ninapotoa wazo au pendekezo, hata kama halitumiki moja kwa moja, huchukuliwa kwa uzito na kujadiliwa, jambo linalo nifanya ni hisi kuwa sehemu na halisi ya maendeleo ya shirika. Tatu ninapenda fursa ya kujifunza na kukua. Na kukua zinazo tolewa na shirika zangu. Shirika langu, mimi ninaamini kuwa shirika nzuri, si lile linalo tumia tu wazo la wafanyikazi bali linalo jitegemea na linamjenga uyo mtu. Kwangu kupata mafunzo ushauri au hata changamoto mpya kazini. Haa, hunisaidia kukua na ujuzi wangu na kujiaminia zaidi. Uzoefu huu, hunifanya nione kazi si kama wajibu wa kila siku, bali ni safari ya maendeleo ya binafsi na kitaaluma. Nne, ninapenda uwazo na mwelekeo wa shirika langu. Ninahisi ni rahisi kufanya kazi kwa bidii pale ninapofahamu malengo ya shirika na nafasi yangu katika kufikiria, katika kuyafikia. Kwangu uongozi unao wasiliana wazi, unatoa marejesho na unaongoza kwa mfano hunijenga kiakili na kunifanya nijisikia salama zaidi. Hii inanisaidia pia kuajibika zaidi kwa kazi ninazofanya. Kwa ujumla napenda shirika langu kwa sababu linalipa zaidi pia mshahara mzuri. Ninalipa nafasi ya kukua na kujifunza, kushirikiana na wengine na kuhisi kuwa, ninachangia jambo lenye maana. Ninapenda kuamini kuwa mazingira haya mazuri yananifanya nifanye kazi kwa moyo nasi kwa lazima. Kwangu, hilo ndilo jambo kubwa zaidi linalo nifanye nipende kuhusu shirika langu.

Kwangu mimi, napenda kununua vitu kwa kutumia simu. Hasa vitu vya matumizi ya nyumba kama electronics na nguo. Kwa mtazamo wangu, njia hii imeni rahisishia mambo kwa kiwango kikubwa. Naamini teknolojia ikikuwa nzuri, inaweza kuokolea muda, nguvu na hata pesa. Na uzoefu wangu wakununua kwa simu, umenionyesha ilo kwa vitendo. Kwa kabisa ninapenda urahisi unawokuja na ununuzi wa kutumia simu. Kwangu, sina haja ya kusafiri kuenda dukani, kusimama kwenye foleni au. Kupoteza muda nikizunguka madukani mingi. Naweza kukaa nyumbani au hata nikiwa kazini, nikitafta kitu ninacho hitaji kwa dakika chache. Kwa mfano, nikiitaji kifacha umeme kama pasi au redio ama televisheni, mimi hulinganisha bei na sifa za bidha kupitia simu yangu kabla ya kufanya uamuzi. Pili, ninaamini mimi hunufaika na wingi wachaguo zinazo patikana mtandaoni. Kwangu, kununua kwa simu hunipa fursa ya kuona bidha nyingi kwa wakati mmoja, bidha zilizo na rangi tofauti, ukubwa tofauti na bei tofauti. Hivyo, inanisaidia kufanya uamuzi ulio wa na ufahamu zaidi na rahisi. Kwa upande wanguo, napenda kuangalia maelezo na bidha na maoni ya wanunuzi wengi. Jambo linalo nipapicha halisi kabla ya kununua. Hata hivyo, mimi napenda pia kuwa makini. Na kwa makini na changamoto zinazo weza kujitokeza. Kwa mfano, wakati mwingine bidha inapoletwa haifanani kabisa napicha au maelezo yanayo kuwa mtandaoni, ambalo hili jambo limenifundisha kuwa makini kuchagua wauzaji walioaminika kwa kusoma masharti na kurejesha bidha. Pia mimi hupendelea kulipa kwa njia salama ili kuepuka matatizo ya kifedha. Ninapenda ununuzi wa kutumia simu kwa sababu pia inanisaidia kupanga bajeti. Mimi huamini mapema kiasi, huamua mapema kiasi. Cha pesa ninacho taka kutumia na kufanya ununuzi bila kushawishika kwa vitu vingi visivyo muhimu. Kama inavyo weza kutokea, nikiwa dukani. Kwangu, hii hunifanya ni dhibiti matumizi yangu vizuri zaidi. Kwa ujumla napenda. Nina mtazamo chanya kuhusu kununua vitu kwa kutumia simu. Hasa nguo na elektroniks. Ingawa kuna changamoto chache ninaamini faida zake ni nyingi kuliko hasara. Kwangu, mradi mtu awe makini achague kwa busara. Afanye utafiti kabla ya kununua na atumie teknolojia kwa uelevu. Kwa kuelewa, ununuzi na kutumia simu ni njia rahisi ya kisasa inayo lingana na maisha ya kisasa.

Kwangu mimi, kiongozi mzuri anajengwa na sifa ambazo zinahakikishia kuongoza watu kwa uaminifu, kwa moyo na kwa matokeo. Ninaamini kuwa sifa za kiongozi mzuri ni zile za kuongea vizuri, si zile za kuongea tu vizuri, bali ni zile zinazofanya watu wamfuate kwa hiari na kwa imani. Kiongozi mzuri anafaa kuwa mwaminifu. Hii ni sifa ya msingi kabisa kiongozi mzuri hufanya kile anachosema na anasimama kwa ukweli hata wakati wa hata kama wakati ni mgumu. Nimeona mara nyingi watu wanafuata kiongozi ambaye ana uaminifu kwa sababu anajua hawatadanganywa hafai kuwa anatoa uongo akisema atafanya kazi kwa bidii halafu haonekani na watu. Pili, kiongozi mzuri anafaa kuwa na uongozi kwa mfano. Kiongozi mzuri hafanyi tu maagizo bali huonyesha kwa vitendo jinsi inavyotaka mambo yafanyike. Kwangu, watu wanathamini kiongozi anayeonyesha mfano kwa sababu inafanya watu ama timu kuhisi usawa na heshima. Kwa mfano ukiwa na timu inafanya kazi hadi usiku, yeye pia anafanya kazi hadi usiku. Tatu, anasikiliza na kuelewa. Kwangu kusikiliza ni sifa muhimu sana kwa kiongozi. Kiongozi mzuri anasikiliza mawazo ya wengine, anachukua ushauri, na anaelewa changamoto za watu wake kwa sababu pia yeye ni binadamu. Hii inafanya watu wajisikie kuwa wanathaminiwa na wanasikia wakiwa karibu na huyo kiongozi. Kwa mfano, wakati watu wanafanya kazi humpa na mfanyikazi anaelezea shida ya kazi, kiongozi anafaa kumpa muda na kutafuta suluhisho pamoja naye. Pia, anafaa kuwa na uamuzi thibiti. Kiongozi mzuri anafanya maamuzi kwa ujasiri bila kusita sana, lakini pia kwa busara. Kwangu, uamuzi ni sehemu ya uongozi na bila uamuzi hakuna mwelekeo. Kwa mfano, anapokutana na changamoto, badala ya kusubiri, anafanya uamuzi wa kuchukua hatua mara moja. Pia, kiongozi anafaa kuwa mwajibikaji. Kwangu, kiongozi mzuri anajua kuchukua wajibu kwa matokeo ya timu yake. Hii inaonyesha utu na kuonyesha kuwa sisi ni watu wa sisi kuonyesha kuwa si mtu wa kuepuka watu. Kwa mfano, endapo timu inashindwa, kiongozi mzuri anasema ni makosa yangu, nitafanya marekebisho, badala ya kumkandamiza mfanyikazi mmoja. Kwa ujumla, kiongozi mzuri kwa mtazamo wangu anafaa kuwa mwaminifu, anafaa kuwa anatoa mfano, anasikiliza wenzake, wafanyikazi wenzake, anaamua kwa ujasiri, na anajibu kwa uwazi. Sifa hizi zinafanya kiongozi kuwa mwenye heshima na wa kuaminika na pia inaleta matokeo bora kwa timu.

Ndiyo, kwangu napenda hesabu, lakini si kwa sababu ni rahisi kila wakati. Napenda kwa sababu inani shauri mawazo na kunipa uhakika. Hesabu kwangu ni kama lugha ya usahihi. Inafanya mambo yawe wazi na yanapangwa vizuri. Kwanza, ninapenda hesabu kwa sababu inatoa utaratibu. Katika hesabu, kila jambo lina njia yake ya kutatua. Na kwa mtiririko unaoeleweka. Hii inanishawishi sana kwa sabu maranyingi maisha yanaweza kuwa ya mkanganyiko. Lakini hesabu inaniambia kwamba kuna njia ya kufikiria suluhisho kufuatilia hatua na kuhatua. Pili hesabu inanikumbusha kuwa kila tatizo linaweza kutatuliwa. Kwangu, wakati nikipata swali gumu, siogopi sana kwa sababu najua kinacho hitajika ni kufanya kazi kwa mpangilio. Nimegundua kwa hesabu na nifundisha uvumilivu na nidhamu kwa sababu inahitaji kujifunza njia, kufanya mazoezi, kisha, kufanikiwa. Tatu napenda hesabu kwa sababu inaonekana kama changamoto nzuri. Kwangu mimi, kuna hisia ya furaha unapofanikiwa kutatua swali gumu kama umeuweza mchezo wa akili. Kwa mfano, nikifanikiwa kutatua swali gumu la algebra au geometry napata furaha ya ndani kama nimetumia akili yangu vizuri. Ata hivyo, ninakiri kuwa hesabu inaweza kuwa gumu na si kila wakati napenda sehemu zote zake. Kwa mfano nikiwa na muda mfupi, baadhi ya maswali ya hesabu yanaweza kunifanya nihisi msongamano. Lakini kwa ujumla, napenda hesabu kwa sababu inanikumbucha kuwa, akili yangu inaweza fikiria kwa utaratibu na kwa sababu inaweka katika hali ya kujijenga. Kwa muktasari, kwangu mimi napenda hesabu. Si kwa sababu ni raisi, bali kwa sababu inaniweka katika utaratibu, inanishauri mawazo, na inaniweka changamoto nzuri ya kukabiliana nayo. Na kila wakati ninapo itumia, najisikia ninaongeza uwezo wangu wa kufikiria kwa kina.

Kwangu mimi napenda chakula chenye mafuta kidogo kuliko kina mafuta mingi, lakini piya sihezi kusema napenda chakula kisicho namafuta. Naona ni vizuri kupata katikati chakula chenye mafuta kwa kiasi kinachofa kwa sababu mafuta pia yana faida kwa mwili. Kwanza, napenda chakula chenye mafuta kidogo kwa sababu kinanipa nguvu. Kwa mfano, mafta ya kupika kama mafta ya mizani au siagi ya karanga utumika kama chanzo cha nishati. Kwangu, kama nilenda kufanya kazi ngumu ama mazoezi, nafikiria chakula chenye mafta ya kutosha, kinasaidia kupata nguvu zaidi. Pia, bathi ya vyakula vya mafuta kama samaki, parachichi au karanga ni vizuri kwa afya. Pili, ninaelewa kuwa chakula chenye mafta mingi kineza sababisha matatizo mwilini kama kuongeza uzito, kolesterol na magonjwa ya moyo. Kwa hivyo, kwangu ni muhimu kuwa makini na kiasi cha mafta nina cho kula. Ninapendelea kula chakula chenye mafta kidogo hasaa kama sina shuguli nyingi au nataka kudumisha afia yangu. Pia napenda chakula kisicho na mafta wakati wakula kuaharaka au nataha kuwa mzuri kia afia. Kwa mfano, wakati napenda kupunguza uzito au wakati namuka na hamu ya chakula chepesi, napendelea chakula kisicho na mafta kama matunda, mboga mboga na nafaka. Hii inanishawishi kwa sababu nafikiria kinanipa afya na usafi wa mwili. Kwa ujumla, kwangu mimi napendelea chakula cha mafuta kidogo, sio sana lakini, lakini pia si chakula kisicho kuwa na mafuta kabisa, na amini kuamba mafuta ya na umuhimu kwa mwili, lakini lazima yatumike kwa kiasi na kuwa namna sahihi. Hivyo, napendelea mchanganiko wa chakula ambacho ni chenye afya na ambacho kinanipa nguvu bila kuleta madhara.

Kwa upande wangu, kazi ya nyumbani na yoichukia sana zaidi ni kusafisha vyombo. Hasa, sufuria za ugali, ugali, pia uji. Kwa mtazamo wangu, si kwa sababu ni kazi mbaya, bali kwa sababu inachukua muda, ni gumu, na mara nyingi ni kazi ya kurudia rudia. Pia, kuyeyusha hayo makovu, inachukua muda. Pia, kusugua sufuria, inaumiza mikono. Kwanza, kusafisha vyombo hasa sufuria ni kazi ngumu sana. Kwangu sufuria za kupikia huwa zina mabaki ya chakula yaliochomwa au mafuta ambayo ya nahitaji msuguano kwa muda. Kwa wakati mwingine, ni kama kazi ya kuchukua muda wa zaidi baada ya kupika. Mimi napenda kazi zinazoenda haraka na sufuria mara nyingi zinachukua muda hivyo kunifanya nihisi nimerudi nyuma kidogo. Pili sufuria za ugali na uji ni ngumu zaidi. Kwangu, ugali unapokaa ndani ya sufuria. Unauma na kuingia kwenye uso wa sufuria. Na kuifanya isafishike kwa urahisi ni ngumu. Unahitaji maji mingi, sabuni nyingi, msuguwo mwingi wa nguvu na pia muda mwingi. Kwa hivyo, mimi huwa na hisia ya kuchoka zaidi baada ya kusafisha sufuria hizi. Ikizingatiwa kwamba mara nyingi huonekana kama kazi ya lazima ambayo haiwezi kuepukwa. Pia, mahali pa kumwaga hayo makovu hukua wakati mwingine ni ngumu kujua. Pia, maji unapo sugua sufuria hizi. Wakati mwingi unapomwaga maji yanaenda yanafumba yanazinga kwenye sink. Pia nimegundua kuwa kazi hii ni ya kurudia sana. Hata kama unaifanyia mara moja, kesho inatokea tena. Kwangu hii inafanya niwe nahisia sijamaliza kabisa kwa sababu kazi haimaliziki. Wakati mwingine napenda kufanya kazi ambazo zinamwisho wake. Lakini kusafisha vyombo mara nyingi haina mwisho wa haraka. Unapata wakati mwingine. Hasa familia inapokuwa nyumbani. Inabidi mtu ameosha hadi mara tatu vyombo kwa siku moja. Hivyo unapata unahisia za unahisi unarudia hiyo kazi sana. Hata hivyo ninaelewa kuwa ni kazi muhimu. Bila kusafisha vyombo nyumba ingekuwa chafu na chakula hakiezi pikwa. Kwa hivyo, ingawa napenda kuiepuka najua ni lazima na ni sehemu ya maisha ya nyumbani na kwa mtazamo wangu, kazi ya nyumbani ni muhimu na ikiwa tunapaswa kuifanya kama kazi nzuri na ikiwa tunapaswa kufanya kazi nzuri lazima tukubali baadhi ya kazi ni za kuchosha. Kwa mukhtasari, kazi ya nyumbani, ninayo chukia zaidi ni kusafisha vyombo hasa sufuria. Kwa sababu ni ngumu na inachukua muda na pia ni ya kurudia rudia lakini pia naelewa umuhimu wake. Na kwa hivyo napenda kuifanya kwa haraka na kwa ufanisi ili isiendelee kuniletea mzigo kwa akili.